Nimefuga kuku nyumbani kwa ajili ya kupata chakula na kipato. Kuku hunipatia mayai na nyama ambayo unisaidia lishe familia yangu. Nahudumia hawa kwa kuwapa chakula, maji safi na makazi salama. Pia nawakinga dhidi ya magonjwa usafi na chanjo. Ufugaji wa kuku unifundisha uajibikaji na uvumilivu. Kupitia ufugaji huu, nimeongeza kipato cha kuuza mayai na kuku. Kwa hivyo, kuboresha maisha yangu na familia yangu kwa jumla.

Napenda kupiga wawalini kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa moyo. Ala hii ya muziki hunirusu kueleza hisia zangu kwa sauti laini zenye mvuto. Inapopiga vayolini nahisi mawazo yana kutulia na akili kufunguka. Mazoezi hunijengea nidhamu na subira. Pia napata fursa ya kuboresha kipaji changu, kujamini na kushirikiana na wengine katika muziki. Vayolini hunifanya nipende sana. Najifunza kusikiza kwa makini na kudhamini uzuri wa sauti kila siku kwa moyo wote.

Napenda kula ugali kwa sababu ni chakula cha asili, chenye nguvu na ladha tamu. Ugali hunipa nishati ya kufanya kazi na samaki ya kukaanga huleta ladha ya crispy na protini bora. Nikila pamoja na kachumbari na mboga za majani nahisi kuridhika. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani, familia na nyakati za furaha. Hasa nikila nikiwa na watu ninaowapenda. Pia ni rahisi kupatikana sokoni na hupikwa haraka siku za kazi kila wakati.